Nilizaliwa na kukulia mahali pa kawaida lakini penye upendo kijiji chenye watu wanaofahamiana na kusaidiana hapo ndipo nilipojifunza maana ya familia ya heshima na kufanya kazi kwa bidii, ingawa maisha hayakuwa rahisi sana kulikuwa na furaha nyingi ndogo ndogo zilizofanya utoto wangu uwe wa kipekee nakumbuka mambo mazuri ya utotoni kama kucheza na marafiki mchana kutwa bila wasiwasi kucheza sana na kurudi nyumbani jioni tukiwa wachovu lakini wenye furaha nakumbuka pia nyakati za kukaa na wazazi au wazee wakitusimulia hadithi wakitufundisha maadili ya maisha hayo yote ilinijenga na kunifanya niwe mtu nilielewa kinachofanya mahali nilipokuwa maalum ni watu wake, ukarimu, mshikamano na upendo wa ukweli hata kama nyumba zilikuwa rahisi, mioyo ya watu ilikuwa mikubwa. Kila mtu alikuwa kama ndugu na hilo linabaki moyoni milele nahitaji kurudi pale wakati wa likizo. Siku kuu, au pale ninapohisi nimechoka kifikra kurudi pale kunanikumbusha nilikotoka hunipa nguvu mpya na kunifanya nijisikie salama na mwenye mizizi.